Ndiyo mimi hutumia mitandao ya kijamii kwa sababu mitandao ya kijamii usaidia kupata kuwasiliana na watu wengi kutoka mbali mbali za dunia pia mtandao ya jamii hunisaidia kuongeza ufahamu kwa sababu inasaidia kuongeza ujuzi wa maswala mbali mbali ya kijamii na kisasa pia mitanda ya kijami hunisaidia katika kuuzaji kwa sababu ni zana nzuri ya kutangaza vidhana huduma.

Kumbukumbu ya kutisha ninae ni siku ambayo nilikuwa karibu nipate ajali barabarani Nilikuwa mdogo na nilikuwa nakimbia barabarani bila kuangalia magari Gari moja karibu linigonge lakini dereva alikuwa imara na alishika breki kumbukumbu hilo linanitisha sana kwa sababu linanikumbusha jinsi karibu nipate ajali kubwa.

Tunda langu la kupendezwa ni ndizi Kwa sababu ndizi ni tunda lenye ladha tamu na huwa rahisi sana kula kwa sababu inahitaji tu kutoa maganda pekee yake Pia ndizi ni nzuri katika lishe kwa sababu inavitamini cha ambavyo inaongeza virutubisho katika mwili na husalia katika afya ya moyo kudhibiti shinikizo la damu.

Ninatumia kompyuta kufanya kazi zangu Kwa sababu kompyuta huwa rahisi katika kufanya utafiti wa kazi zangu Pia kompyuta ina sehemu nyingi ya kutafuta maarifa na kwa hivyo hunisaidia sana katika kufanya kazi zangu za utafiti.

Luga ambayo ningependa kujifunza ni luga kifaransa kwa sababu luga hii linazungumzwa na nchi mingi katika magaribi mwa afrika na pia ni luga ambayo huzungumzwa katika badhi ya nchi za kima taifa Ningependa kujua luga hii kwa sababu ingenisaidia kuzungumza na watu wengi wakati ni na safiri katika nchi zingine.

Wakati inapo kula inje ya nyumba mimi hupenda kula mkahawani kwa sababu mkahawani kunaurahisi mwingi kwa sababu inatoa chaguzi nyingi za vyakula na huduma ya haraka Pia mkahawani kuna faraja kwa sababu huondoa mzigo wa kupika na kusafisha vyiombo Pia mkahawani ninapoenda inapatikana katika mazingira ya kupendeza kwa ajili ya mathimisho na sherehe.

Mimi nasherehekea mafanikio ya timu kwa kuaanda sherehe na kusherehekea Mimi pia huwapea zawadi ili kuwakumbusha kama medali au vyeti. Mimi pia huwapongeza kwa kutuma ujumbe wa pongezi kwa wachezaji na pia makocha Mimi pia huchapisha maktaba kwa kuunda taarifa na picha za mafanikio katika mitandao ya kijamii.

Zana za digit ambazo mimi hutumia kila siku ni simu za mkononi kwa mawasiliano na matumizi ya kitarehe ya mtandao ya kijamii Pia kompyuta kwa kazi na burudani yangu Pia katika matengeze matengenezo ya mifumo ili kutoa huduma mbali mbali mtandaoni Pia mimi hutumia katika simu za kijamii ninapo katika kumwena na watu na kufuatilia habari.

Asubuhi hii niliamuka saa kumi na bili baada ya kuamuka nilienda na kufanya mazoezi yangu ya kukimbia kama kawaida baada ya mazoezi niliooga na kisha kunywa kiamshakinywa kiamshakinywa nilikunywa chai kwa mkate baada ya hapo nilienda kazini kwa kutumia teksi na kuzasikia yangu vyema niliisi vyema asubui hii.

Mimi ninapendela kunywoa ndevu kwa sababu Kunywoa ndevu inamtindo na utoa mwonekani wakipeke na mzuri Pia kunywoa ndevu unisaadia kulinda afya ngozi kwa kuongeza unyevu kunye gozi ya uso Pia kunywoa ndevu ni nzuri kwa sababu inalinda ngozi ya uso dhidi ya mionzi ya jua na baridi.

Mimi ninapenda umbua kwa sababu umbua inafaida mingi sana kwanza umbua ni mnyama mzuri kwa ulinzi kwa sababu inaweza towa ulinzi katika mali na familia yangu Pia umbua ni nzuri kwa afya kwa sababu kuwa na umbua uongeza mazoezi kupitia matembezi.

Ndiyo mimi ninapenda kukimbia kwasababu kukimbia ni zoezi ya ambalo hunisaidia mwili angu kua na afia njema Pia kukimbia unisaidia kupunguza msongo wa mawazona kutuliza akili Pia kukimbia ni nzuri kasababu inaeza kusaidia kukinga ugonjwa moyo kwa kuimarisha usafirishaji wa damu mwili.

Ndiyo ninapenda kupiga picha kwa sababu picha hunisadia kuhifadhi kumbukumbu na wakati muhimu katika maisha yangu picha pia hunisaidia kubunisha kuboresha ubunifo angalau inanisaidia kujieleza pamoja na ubunifu picha pia hunisadia katika kujitambulisha kwa sababu inasadia kujenga picha kibinafsi yangu.

Rafiki yangu anaitwa rena tulipatana shuleni tulipokuwa Tunaanza katika chuo kikuu mambo tunaopenda kufanya pamoja ni kutembea pamoja na kusoma pamoja Kitu kinachofanya niwe rafiki wa kweli kwa sababu Tunapenda kumsaidia na sisi pia husaidiana katika mambo zetu zote katika maisha rafiki yangu ni mzuri na ni mtu mwenye bidii sana.